Chapisha ni tenzi kinacho maanisha kutuwa nakala ya maandishi, picha au tarifa wa kutumia kifa amano. Mara nyingi kwa kuhamisha tarifa kutuka kwenye mfumo wa kielektroniki au maandishi ya mkono kuanda katika karatasi ya unyezo nyingine. Neno hili ni mzizi katika dhana ya uchapishaji ambayo ni mchakatu wa kuthalisha maandishi au fielelezo kwa wingi kwa ajili ya usambazuaji kwa watu wengi. Kihistori ya adhani ya kuchapisha ilianzia kwa mbinu za zamani kama kuchonga maandishi kwenye upao au mawe mapinduzi makubwa ilitokia wakati wa vumbuzi wa mashine uchapisha jina johannes Guttenberg katika karne kumi na tano vumbuzi waki uliwezesha vitabu kuchapishwa kwa wingi Jambo liilo changia sana kuwenea kwa ilimu na tarifa barani, ulaya na duniani kwa ujumla. Tangu hapo, utapishaji umekuwa nguzo muhimu ya maendelewa ya elimu na siyasa na sayansi. Katika dini ya leo kuchapisha kuna husisha matumizi ya teknolojia ya kisasa kama kompyuta na printer mtu anaweza kuandika taarifa kwenye kompyuta kisha kubonyeza kituwecha print na nakala ikatoka kwenye karatasi pia kunauchapisha jiwa kidigitali ambapo kutaharifa uchapishwa moja kwa moja kutoka kwenye faili bila kutumia sahani za jadi za uchapishaji kampuni na taasisi nyingi hutegemea uchapishaji kwa ajili ya nyaraka, vitabu, magazeti, vipeperushi na mabango katika mkutaka wa ilimu kuchapisha ni muhimu sana vitabu vya kiada mitihani nyaraka za shule na hata biti vyote upitia ya mchakato wa uchapisha aji bila kuchapisha kusambazaji wa taani wawewa Umgumu sana hata katika mtaala wa kisasa wa wanafunzi ujifunza jizi ya kuandaa kazi zao kukompita na kuzichapisha kwa mpangili wa mzuri kijamii Kuna changia kuchapisha kuna changia mawasili ya ano Magaziti na majarida huchapisho ilikuwa fikia wasomaji wengi ingawa leo kuna mitandawa ya kijamii na toviti za habari bado huchapisha jiwa karitasi unanafasi yake hasa katika maene wa mbaka upatikanaji wa interneti ni kidogo Kuna mpia maana ya chapisha katika ulimwengu wa kidigitali mtu anaweza kuchapisha taarifa mtendaoni kama gili nakala pisha au ujumbe kutoka tolu. Owezi awa handawa ya kijamii hapa uchapishaji humaanisha karatasi humaanishi karatasi bali kueka tarifa haadharani ili watu wengine weweze kuywana na kuisoma kiuchumi sekta uchapishaji ni chanzo cha ajira kwa hato yengi kwanzia waandishi wa hariri Wabunifu wa michoro ndishaji wa mashine za uchapishaji hadi wa sambazaji wa witabundo magazeti Hivyo neno chapisha yena uhusiano wa moja kwa moja na uchumi na maarifa na mawasiliano kwa ujumla chapisha ni neno linimana ya kutoa au kusambasa tarifa kwa njia inayonekana na yena yaweza kushiriki au kupikiuwa na watu ingine Nijomba muhimu chakweneza ilimu, habari na mawazo katika haja. Jamii kupitio chabishaji marifa huifaziwa husambazwa na kuendelezwa kutoka kizazi kimoja handi kizazi kingine.

Juma tatu ni siku ya kwanza ya juma katika kalenda ya kisasa inayotumika katika nchi nyingi duniani. Ni siku inayofuata jumapili na inayotangulia jumanne katika. Mpangilio wa wiki yenye siku saba jumatatu ina nafasi muhimu kwa sababu mara nyingi huashiria mwanzo wa shughuli rasmi za wiki na za kazi masomo na shughuli nyingine za kijamii na kiuchumi kihistoria, mfumo wa wiki yenye siku saba unatokana na ustaarabu wa kale wa babeli, warumi na wayahudi na baadaye ukaenda duniani kote Kupitia dini na utawala wa himaya mbali mbali kwa kiingereza siku hiyo huituwa Monday, jina linalotokana na monde Yani siku ya mwezi katika hata katika lugha nyingine jumatati huhusishwa na mwezi Kwa mfano, kwa kifaransa ni lundi linalotokana na neno la kita ki Latini luna mwezi. Hivyo jumatatu ni mzizi wa kihistoria unaotokana na sayari au miili ya angani. Katika nchi ya Kenya, jumatatu ni siku ya kawaida ya kazi, kwa ofisi na serikali, shule na biashara nyingi, baada ya mapumziko ya jumapili. Pili watu hurudi kazini au shuleni wakiwa na mipango mipya ya wiki. Hii huifanya jumatatu kuwa siku yenye shughuli nyingi na wakati mwingine changamoto. Kwa baadhi ya watu wanaohisi uchovu baada ya wikendi. Kisaikolojia jumatatu mara nyingi huusishwa na mabadiliko ya hali ya kihisia watu wengi huipokea kwa shauku kama mwanzo mpya wa kutimiza malengo yao huku wengine huhisi kama ni siku kwa sababu kureja kwenye majukumu hata hivo mtaalamu wa kisaikoloji ya unasawari mtazamo chanya kuhusu jumatatu unaweza Unaweza kubadilisha uzoefu wa siku hiyo kuiona kama fursa ya kuanza upya na kupanga malengo unaweza kuongeza motisha na tija. Kielimu jumatatu huwa siku ya kwanza mada mpya au kukumbushana kazi ya wiki iliyopita walimu na wanafunzi huanza ratiba rasmi na Mara nyingi mikutano au matangazo muhimu hupangwa siku hii kwa sababu watu wengi wanakuwepo kazini au shuleni. Katika taasisi nyingi jumatatu hutumika kupanga mikakati ya wiki nzima. Kiuchumi, jumatatu ina mchango mkubwa katika mzunguko wa biashara masoko, benki, taasisi za kifedha hufunguliwa kikamilifu shughuli za manunuzi na mauzo huanza kwa kasi hasa baada ya wikendi hivyo siku hii ina umuhimu katika kuendesha uchumi wa kila wiki kidini ingawa siku ya ibada ya wakristo wengi ni jumapili na kwa waisilamu ni jumatatu pia ina nafasi yake katika baadhi ya imani. Kwa mfano katika waislamu kuna watu wanaofunga suna siku ya jumatatu wakifuata mapokeo ya mtume muhammad Hii inaonesha kuwa siku hii ina umuhimu pia katika nyanja ya kiroho Kwa ujumla jumatatu si tu jina na kila siku katika kalenda Bali ni alama ya mwanzo, mipango na matarajio ya wiki mpya. Ni siku inayobeba matumaini ya mafanikio Changamoto za majukumu na fursa ya kuanza upua Kila baada ya mapumziko ya wikendi mtazamo wa mtu binafsi Je, jumatatu unaweza kuifanya iwe siku ya kuchosha au siku ya mafanikio na ari mpya.